Ninahifadhi pesa kwa kupanga bajeti ya kila mwezi na kufuata kwa nidhamu ya matumizi. Kwanza, hutenga kiasi fulani cha mapato yangu mara tu inapo po kabla sijaanza kutumia, pia hufuatilia matumizi yangu ili kutambua sehemu ninazoweza kupunguza gharama zisizo za lazima. Mara nyingine hutumia akounti ya akiba au mifumo ya kuweka akiba kidigitali ili kuhakikisha pesa haziguzwi kirahisi. Zaidi ya hayo, hujiwekea malengo ya akiba kama dharura au miradi ya baadaye. Jambo linalonipa motisha na kuendelea kuweka akiba kwa uthabiti.